Mimi hupata habali kutoka kwa mitadao kama vile simu, talakirishi na pia luninga. Mimi hupata habali za kimataiva za kila siku kutoka vyombo vya kidigitari.

Mimi husishugulikia kazi dharula kwa kusikiliza ushauli wa wafanyi kazi wangu na pia kuhakikisha wafanyi wa kazi wote wako salama na pia wako naafya njema.

Kitu ninachokipenda kununua zaidi ni fulana zilio na michoro ya katuni na pia hunisaidia kwa kuwa mrembo zaidi na hunisaidia kupunguza baridi mwilini.